Ndiyo nimewahi kufuga paka na kwa kweli huu ulikuwa uzoefu mzuri sana uliojaa mazuri paka ni mnyama mzuri sana na nilimpenda sana huyo paka na nampenda hadi wa leo paka ni mnyama wa kipekee si kama mbwa wanaopenda kelele au ufuatiliaji mwingi bali paka wana utulivu uhuru na akili ya kipekee kuanzia siku ya kwanza nilipomfuga. Niligundua kuwa paka hakulazimika kuonyesha upendo kwa kila dakika lakini anapochagua kufanya hivyo unahisi ni kitu cha maana sana paka wangu alikuwa msafi sana. Alijua mahali pake pa haja bila kufundishwa sana na alipenda kujisafisha mara kwa mara alinifanya nione jinsi wanyama wanaweza kuwa na nithamu ya asili pia alikuwa makini sana na mazingira yake. Akiona kitu kipya au mtu asioelezeka. Kwanza alikuwa mtulivu anatazama. Ndipo aamue kama akikaribia au la. Tabia hiyo ilinifundisha kuwa si kila kitu kinakimbiliwa wakati mwingine ni bora kutazama kwanza. Kumlea paka kilinifundisha uwajibikaji. Ilibidi nimkumbuke muda wa chakula, kuhakikisha anapata maji safi na kuangalia afya yake. Paka ni kama tu mtoto. Alipokuwa mgonjwa au hana nguvu kama kawaida. Ilinilazimu kuwa makini zaidi na kumpeleka kwa daktari wa wanyama hapo nilitambua kuwa kufuga mnyama si burudani tu bali ni ahadi ya kumjali kiumbe hai kila siku kihisia paka alikuwa rafiki wa kimya kulikuwa na nyakati nilikuwa nimechoka au nina mawazo mengi alafu anakuja anakaa karibu au juu ya mapaja bila kusema chochote. Ukimya huo ulikuwa na faraja kubwa sana. Uwepo wake peke yake uliweza kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa ndani ni ajabu jinsi mnyama mdogo anaweza kuleta amani kubwa hivyo. Pia kulikuwa na nyakati za kuchekesha paka alipenda kucheza. Kukimbia ghafla bila sababu au kufuatilia vitu vidogo kama karatasi au mwanga ukutani hizo zilikuwa nyakati za furaha ambazo zilifanya nyumba ijisikie hai na nyepesi kwa ujumla kufuga paka kulinipea uzoefu wa upendo wa polepole lakini wa kweli si upendo wa kelele, bali wa ukaribu, uaminifu wa kimya na kuheshimiana ni mnyama anayekufundisha kuwa kila kiumbe kina namna yake ya kuonyesha hisia na kinapaswa kuheshimiwa. Kila mnyama ana hiyo right ya kupendwa na kuchungwa vizuri. Kiumbe yoyote aliye hai. Iwe mnyama au chochote kile kinafaa kuangaliwa vizuri kwa sababu ya utu. Kufuga mnyama yeyote inakupa uzoefu wa upendo. Unampenda yule mnyama kama mtoto upendo wa kimya na uaminifu wa kimya unafaa kuwatibu vizuri na kuwajibika sana ili usiwadhuru wanyama.